Study muhimu katika kazi zangu ni study ya utekelezaji kwa mikono. Huwa napenda kutumia mikono yangu sana sana na utashi wangu mkubwa upo kwenye mikono. Akili yangu itafikiria, ubongo utafikiria na napenda kufanya vitu bora, vitu ambavyo vina kiwango kizuri.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni usikivu, mi napenda sana mtu msikivu kwa sababu hata mi napenda kusikiliza, hususan, unapokuwa mnazungumza vitu fulani fulani, umeona, napokutana na mtu msikivu, huo hiyo naipenda sana. Kitu kingine napenda mtu ambaye anapenda kushauri vitu vya msingi ila kwa mipaka, mtu ambaye anaweza kujua hisia ya mtu mwingine, mtu ambaye anaweza kuelewa kitu na bila kuwa mnafiki, napenda.

Napenda kutembea sehemu za fukwe, ufukweni, lakini pia napenda kutembea sehemu zenye utulivu sana. Zenye utulivu, kimya mkubwa uliotawala kwa sababu mara nyingi wanapenda kufikiri kuhusiana na maisha ya mbele. Aidha, naweza nikatembea sehemu zilizotengenezewa misingi ya kustaajabisha, yaani vitu vya kufikirika.

Kwa kiasi, napenda kuogelea kwa kiasi, sio sana, sio kitu ambacho nakifikiriga mara nyingi, na swala la kuogelea ndani ya mwaka moja naweza nikalifikiria kwa asilimia chache sana, na hata ndani ya huu mwaka mzima nikafanya swala la kuogelea mara chache, wakati mwingine inaweza kuwa mara moja kwa mwaka au mara mbili.

Napokuwa nimefurahi nyumbani huwa napenda kuwa na hali fulani ya kitu kama kuucheza muziki kuimba kwa sauti kubwa kuangalia labda filamu za vichekesho mwana kuangalia kina mkojani bin Darwesh kina tini white. Si unajua hata hivyo Afrika imebarikiwa watu wengi sana wana vipawa vikubwa ambavyo ukiangalia hivi, unaweza ukafurahi. Kama ukijua tu maudhui yao, yanaeleza nini? Kuna vitendo vipi vinachekesha katika jamii za ki Afrika.

Ndio, nimewahi kulima. Sana tu, kulima nimewahi kwa sababu, nilikotokea huko ni, tu, ee, sisi tuna maisha ya vilimo, hata ndugu, zetu jamaa, wazazi, familia zetu, huwa zinalima, na mpaka sasa wengine bado wanaishi kwa kilimo huko, ni sisi tu wengine tuko huku mijini na nini, ila nimewahi kulima.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Ingawaje kulingana na ukubwa wa majukumu nilio nayo. Nakosanga saa nzuri au muda mwingi wa kupiga picha. Lakini kupiga picha napenda. Na huwa napiga picha kiukweli. Yes, kupige picha. Napenda. Napenda kupige picha mzuri. Siyo ilimradi picha tu.

Ndiyo, napenda kufurahia kwa ramani ya GPS kwa sababu huwa inanisaidia kuyajua maeneo mengi lakini napenda pia vile ambavyo naweza kukuongoza GPS inaweza kukuongoza na mara nyingi nishai kutumia GPS kuangalia hata maeneo ambayo nilizaliwa nafurahi kuona yale mazingira hata kama niko mbali nayo kila napokuwa nayaona tu ata kwa GPS huwa nakumbuka mbali sana na nafurahia.

Napenda msimu wa masika kwa sababu msimu wa masika kwetu huwaga tunalima. Tukisha lima mvua zinatusaidia kupata mavuno kwa msimu wa masika katika mwaka nauopenda kwa sababu ni msimu wa ambao kwangu mimi nauona kama msimu wenye neema na ni msimu ambao jamii zetu huwa zinanufaika sana hasa kwenye swala la kilimo. Tunapata mavuno na vyakula vingi vya asili.

Ndiyo, nilishai kwenda kwenye tamasha la mziki na ni mara nyingi. Uwanaenda kwenye matamasha ya mziki kwa sabu mziki ni kitu ambacho napenda. Napenda kusikiliza mziki, unanifariji, unaniburudisha, lakini najifunza vitu vingi. Kwa ufupi, naipenda sana sana ya mziki, mimi nishabiki mzuri sana ya mziki. Uwa nakwenda kwenye matamasha.

Kwa siku huwa nakunywa si chini ya lita sita za maji. Kuhusiana na kwamba nakunywa mara ngapi huwa sikumbuki sana na sijawahi kuzingatia utaratibu wa mara ngapi nakunywa maji sema kila napohisi kiu nakunywa maji. Lakini kwa tathmini za alaka alaka kwa siku namaliza mpaka lita sita kwa sababu nina tabia ya kupitia madumu ambayo nakuwa nimeyanunulia maji nikipiga hesabu nakuta ni si chini ya lita sita na kuendelea kwa siku.

Mwalimu ninae mkumbuka ni Onesmo alikuwa ananiambia bwana kidi. We una akili utafika mbali. Mwana bwana uko mbele. We utakuja kuwa kiongozi. Kwenye watu wakurusha rusha kamera za juu kwa hiyo Mwalimu Onesmo namkumbuka sana alini fundisha nzovwe. Mkoa ni mbea nchini Tanzania hapa. Mwana ni mwalimu ambao namkumbuka sana Onesmo ndaunga.

Tunda langu la kupendezwa mi ni parachichi. Napenda sana parachichi kwa sababu linaongeza afya. Linakupa nguvu pia. Parachichi bwana lina tabia ya kufanya mwili kuwa smart. Yani mwili kuwa na ngozi nyororo. Ukitumia parachichi ngozi yako inakuwa nyororo. Lakini pia kwa wanaume parachichi linaongeza uwezo wa nguvu za ki ume sana sana ni tunda zuri. Na hata kwa wanawake pia ni tunda ambalo linaongeza linaboresha mwonekano. Hasa kwenye suala la ngozi na afya.

Natumia kompyuta kwa sababu ya kazi zote za kiteknolojia ndiyo lakini pia natumia kompyuta kwa sababu ya kuunda vitu ambavyo si vya kiteknolojia lakini kwa sababu kompyuta inaweza kuwezesha mifumo ya kiteknolojia na mifumo ambayo si ya kiteknolojia kwa kompyuta ni kifaa changu ambacho napenda kukitumia kwenye shughuli nyingi sana.

Hapana, sipendi kuvaa vipuli. Ingawaje, nilishawai kuvaa na kwa sababu ya shughuli, shughuli fulani ambazo zilikuwa zinahitaji mambo ya mitindo. Lakini sio vitu ambavyo napenda kuvaa vipuli. Sipendi kuvaa vipuli hata kwa kuwakilisha jambo lolote. Huwa inatokea tu, mara chache, na huwa nazijutia nyakati hizo.